Ndiyo mimi napenda sana kutembea msituni. Kuna kitu cha kuvutia kuhusu kupumua hewa safi, kusikia sauti za dege na kuona miti mikubwa na maua ya porini. Inapoongeza nguvu mwilini na pia inanipa akili ya utulivu wa kipekee. Kwa mara mingi nikiwa msituni napata muda mzuri, wakuweza kuwaza na kufikiria mambo ambayo nisingeweza kuyafikiria wakati niko kwenye makelele mingi. Kwa hivyo kwenye msitu kuna utulivu ambayo napata inayonisaidia kufikiria yema zaidi.

Ninapo furaha kuwa nyumbani. Mimi, hupumzika na kutulia, kukaa kwenye kitanda au sofa, kusoma kitabu au kusikiliza mziki unaonipendeza, kujali familia au wanyama wa nyumbani, kucheza na watoto au pets, kuzungumzia na familia. Tatu, kupika au kujaribu resipi mpia. Mara nyingi furaha nyumbani huja na utulivu wa chakula. Kutazama filamu. Kuna filamu zinazofurahisha na muda ambao niko nafurahia nyumbani, mimi hutazama filamu. Kufanya vitu ambavyo napenda kama vile kupiga gita, kuchora, kuandika hata kupanda maua. Kutunza nyumba kuhakikisha ya kwamba mazingara ya nyumba yangu ni masafi. Kupiga deki. Kupanguza vumbi kwenye viti, na hata kutandika vitambaa vizuri vilivyo na mvuto. Kutafakari wakati mwingine mimi nafurahia utulivu kwa sababu huo ndio wakati mimi hutafakari mambo ya Mungu na pia mambo yangu binafsi nikitaka kujua ni muda gani ambao nitafanya jambo lipi.